Mimi na wazee wangu tunamahusiano mazuri sana. Wazee wangu ni ninawaheshimu na kila kitu tunaongea na wao. Nikiwa na shida, ninakimbilia wananitatulia. Waswahili wanasema palipo na wazee, hapaharibiki jambo. Kwa hivyo, nikiwa na kitu chochote ambacho, nahitaji kuelezewa zaidi ama sijui. Nakimbilia wazee wangu, wananisaidia. Wananipea mawaidha, wananipea motisha, na ninafurahia sana kwa sababu huo uhusiano imenisaidia ata kujijenga kimaisha. Ninaweza kuongea vizuri na watu, kutangamana vizuri na watu, ninaheshimu kila mtu. Kwa hivyo, hii mahusiano mzuri niko nayo na wazee wangu, ime nisaidia, kitabia, kimaisha, hata jinsi ninavyongelesha watu imenisaidia sana.

Barua pepe ninapokea mara tano kwa siku. Hizi barua pepe napokea kutoka wateja wangu ambao wanaulizia kuhusu. Bidhaa ambazo ninauza. Wengine ni barua pepe ya kuonyesha wamefanya malipo. Ama wengine ni inaonyesha wengine wanaulizia kuhusu bidhaa. Kwa hivyo ninapokea kama mara tano kwa siku.

Ndiyo, ninapenda mvua kwa sababu mvua tunapata maji, pia inatusaidia kwa mimea shambani kwa sababu mvua inayeyusha, inasaidia vyakula shambani kukua. Pia mvua inasaidia mazingira kwa sababu isiponyesha kuna kuwa na vumbi mingi na pia maji ni uhai kwa hivyo napenda mvua.

Ndiyo mimi ninapenda chakula cha haraka kwa sababu nitakula haraka alafu nifanye shuguli zangu. Pia chakula cha haraka ni vizuri kwa sababu ninaweza kufanya kazi ingine.

Siku kuu, ninawalika wapendwa wangu, tunajumuika pamoja, tunakula, vyakula vingi, ambavyo ni vitamu, na tunasherekea, tunakunyo vinyuaji, na hivyo ndo tunasherekea, napenda kusherekea na wapendwa wangu, tunaimba, tunapiga dansi, na kujumuika pamoja.

Mwaka mpya tunasherehekea kanisani. Tunaenda kanisani tunaimba. Tunashukuru mungu kwa mwaka mpya na tunaomba mungu atulinde na atuongoze katika mwakampya. Pia baada ya kuimba na kuomba tunakula. Tunakula na kukunywa na kuimba pia.

Wakati niko na msongo wa kazi, ninakikisha, ninaanza na ile kazi rahisi, ili niweze ku kuharakisha kwa sababu kazi ikiwa mingi, nikianza na ile kazi rahisi na ile kazi pia, ile iko kazi ambayo iko na muda kidogo, yaani ile ya kazi haraka pia, hua ninaanza nayo. Alafu unapata ya kwamba nikiandika chini kazi zote na alafu niandike kando yake ile muda ambao kazi inahitajika kumalizwa inakua rahisi kwa sababu ninaweza kueka nguvu yangu kwa ile kazi ambayo ni ya haraka na ile kazi ambayo ikuna muda kidogo.

Ninauyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa ku nikiwa kazini, ninajua niko kazi, kwa hivyo siwezi kufikiria mambo ya yangu ya kibinafsi. Naikifika ni wakati wa nimemaliza kazi, mwendo wa saa kumi, ama saa kumi na moja, uwe ni wakati wangu, uwe ni wakati wangu wa kibinafsi. Kwa hivyo, hata simu ya kazi siwezi kuupokea, barua pepe siwezi kuona. Simu ya kazi ninaweka kando. Na imenisaidia hivyo kwa sababu, nisipofanya hivyo itakua ngumu, itakua ngumu sana kuwianisha. Kwa sababu utapata kwamba wakati nisipofuwmata hizo hiyo masi. Hiyo saa ya wakati niko kazi ni kazi, nafanya kazi yangu vizuri. Utapata kwamba maisha yangu ya kibinafsi itaathirika. Kwa hivyo, ninahakikisha kwamba wakati niko kazi, akili yangu yote, mawazo yangu yote, iko kwa kazi. Nikimaliza kazi ninajua nimemaliza akili yangu inarudi kwa maisha yangu ya kibinafsi.

Rafiki wangu wakaribu sana tulipatana tukiingia chuo kikuu. Ilikuwa mara ya kwanza na alikuwa amepotea njia na pia mimi nilikuwa nishajua kwa sababu nilipelekwa na mtu ambaye alikuwa anafahamu pahali. Kwa hivyo, huyu rafiki yangu alikuja, alikuwa anaulizia, ni wapi, ni wapi, naanzia wapi, na niliweza kumwelekeza, hadi akamaliza shughuli ya kuingia chuoni. Na hivyo ndivyo tuliweza kukuwa marafiki, tukakuwa tunalala chumba kimoja kwa sababu tulichukua chumba kimoja. Hivyo ndo urafiki wetu ulianza na tukakuwa marafiki wa dhati, tulikuwa tunafanya mambo pamoja na pato mzuri alikuwa anasomea kitu ambacho pia mimi ninasomea. Na amekuwa rafiki yangu wa ukweli kwa sababu ananijali, ananijali sana mawazo yangu, ananijali kwa kila jambo, na pia ananipenda, upendo ni kitu ya maana kwa urafiki, na ananiheshimu pia, ananiheshimu sana. Na hivyo ndo kitu ambacho ninampendea sana. Kwa hivyo, ningependa kusema kuhusu rafiki yangu ni kwamba. Rafiki yangu nampenda sana ni kama ndugu yangu. Na urafiki wetu umeendelea na ningependa iendele zaidi.

Wakati wa likizo ninajistawisha kwa kusoma vitabu nahakikisha nimesoma vitabu na imenisaidia kwa sababu ninaweza kupata ujuzi na kupata maarifa zaidi na kuendelea pia kwa sababu vitabu inanipa masomo. Na hivyo ndio ninaweza kujisawisha kwa kusoma vitabu wakati wa likizo.

Computer ninapenda kutumia kufanya utafiti. Mara nyingi ninatumia kufanya utafiti, ninangia pale Google. Kama kuna kitu ambacho, ningependa kujua zaidi. Ninangia pale, ninatafuta. Nangia pia YouTube, ninapata kujua zaidi ile utafiti ninafanya. Kwa hivyo, komputa natumia sana sana kufanya utafiti.

Mawasiliano kazini ni kitu muhimu sana kwa sababu mawasiliano unaweza kupitisha ujumbe ambao ni wa dharura. Kwa hivyo mawasiliano ni vizuri na ni muhimu sana. Kwa hivyo, ninawahimiza wafanyi kazi wote, waweze kuwasiliana na ili kazi ikue iwe sawa na ikue na maendeleo kazini.

Mimi ninapenda mikutano ya amani. Amani ni kitu muhimu. Mkutano tukipatana ni tunawasiliana vizuri. Ata kama hiyo mkutano ilikuwa ya kutatua kesi, unapata ya kwamba ni vigumu wale ambao wako na makosa kuongea vizuri ama kuwasiliana kwa heshima. Lakini tunafanya juu chini ili tuhakikisha kwamba mkutano umeenda vizuri na umekua wa amani. Kwa hivyo mkutano ambayo ninapenda mimi ni mkutano wa amani.

Somo ambalo nalipenda shuleni ni somo la sayansi. Sayansi nilipenda kwa sababu ni somo ambalo linafundisha vitu ambavyo ni vya maana kwa mfano baolojia. Baolojia inaeleza chinzi mwili wetu unavyo fanya kazi, vyakula ambavyo tunafaa kukula ili mwili wetu ukuwe ule aina ugonjwa. Pia somo la sayanzi inatufunza vitu mingi na ninapenda somo la sayanzi.

Mimi ninapenda kucheza mchezo wa kandanda, mpira wa kandanda, au mchezo naupenda kwa sababu ni mchezo mzuri, nikicheza na wenzangu ninafuraia, tunatangamana pamoja, na tunashindana pia, hivo inafanya ukue uchangamke, inafanya nikuwe mchangamfu, na pia niweze kutumia maarifa yangu vizuri ili niweze kushinda. Kwa hivyo mchezo ambao naupenda ni mpira wa kandanda.

Ndiyo, mimi ninapenda kuvaa kofia kwa sababu kofia hunipa joto. Wakati mwingi ninavaa kofia, wakati wa asubuhi, huu ni wakati ambao kuna baridi. Kwa hivyo asubuhi, ninahakikisha, nimevaa kofia. Pia wakati wa jioni, wakati kuna baridi, ninavaa kofia. Pia wakati kuna mvua, wakati kunanyesha, ninavaa kofia. Kwa sababu kofia hunipa joto na ninahisi vizuri pia nikivaa kofia.

Ndiyo, mimi ninapenda kucheza mchezo ya video. Mchezo ya video ni vizuri na inafanya akili yangu iweze kufikiria vizuri na inachangamsha akili. Kwa hivyo ii mchezo mara nyingi ninacheza na rafiki yangu, tunacheza kama tunashindana. Kwa hivyo mwenye anashinda, anapata zawadi. Na iyo inafanya kila mtu ajitahidi. Na pia kushindana hivo imenifanya niweze kupenda huu mchezo sana.

Nimewai kusafiri diani, diani ni pali pazuri sana. Ni pali ambapo watu wanatulia, wanaenda kupiga mbizi, wanafuraia, wanacheka, watu wanapatana mara kwanza, wengine pia wanawona hapo. Na nipali pazuri, kumbu kumbu mingi tulifanya pale na ningependa tena kusafiri pale. Kwa hivyo nimewahi kusafiri Diani Beach.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa voli boli. Hii mchezo ninafurahia sana nikiona watu wanacheza. Na huwa ninatamani sana kukua mmoja wa wale wanacheza. Kwa sababu wakicheza kupeana mpira unapea mwenzako, anapea mwenzako huu mchezo ni vizuri, nilipenda mchezo kwa sababu unakuwa na ile umoja. Kwa hivyo, ningependa kushiriki huu mchezo wa voli boli.

Ndiyo, mimi ninasoma gazeti. Gazeti ambalo ninasoma ni people Daily hapa Kenya, The Star na The Nation. Gazeti napenda kulisoma kwa sababu naweza kujua vitu ambavyo vinaendelea mjini na pia nchi za majirani na duniani kote. Pia gazeti ninaeza kupata ujuzi mingi pale, kuna mahali pa fashoni, mahali pa kupika, na pia inakuanga na mahali pa wale wanatangaza kazi. Kwa hivyo, ninapenda kusoma gazeti kwa sababu pale ndani inaweza kuangalia vitu mingi na kupatana na vitu mingi.

Tabia ambayo inanichukiza sana kwa watu wengine ni kuharibu vitu zangu ama kuharibu vitu za wenyewe. Unapata mtu ameenda kwa wenyewe. Na amengia pale anaweza kuwa na mtoto ama ako pale tu. Mtu unaona tu nyumba ya wenyewe imeng'ara vizuri. Wanatoa viatu nje. Lakini wewe unaingia ndani na matope, unachafua nyumba za wenyewe. Hiyo ndo kitu inanichukiza sana, na pia kuwaribu vitu za wenyewe. Unaenda kwa wenyewe, unapata televisheni vizuri iko pale, baada muda kidogo ushaharibu. Kwa hivyo, hiyo ndo nachukiza sana, inanichukiza sana kwa watu.

Ndiyo, mimi ninapenda kucheza sana na watoto. Mchezo wa watoto ni poa sana. Ni vizuri sana. Watoto wanachangamuka vizuri. Wanafuraia. Mkishinda wanashangilia vizuri. Kwa hivyo, mchezo wa watoto ni vizuri sana. Na ninapenda kucheza na watoto. Pia watoto ninapenda kucheza na nao kwa sababu. Watoto wako na roho safi sana. Watoto ni kama malaika na ninapenda sana kucheza na wao.

Ndiyo, mimi ninapenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu, ninaweza kujua kama kiongozi fulani, anafanya kazi yake jinsi inavyofa. Pia siasa inasaidia kwa sababu, tunaweza kuangalia wale viongozi ambao wamelalia kazi yao. Kwa sababu tusipozungumzia siasa, itakuwa ngumu kujua wale viongozi wanafanya kazi na wale hawafanyi kazi. Pia kuzungumza siasa ni vizuri kwa sababu tunaweza kuangalia ama kujua wale pia wangetaka kutuongoza. Tunaeza kuwasikiliza maoni yao na vitu ambavyo watatufanyia. Wakikuwa viongozi wetu ama wakipewa ile kazi. Kwa hivyo mimi ninapenda kusungumza kuhusu siasa.

Muziki ambao ninausikiliza mara nyingi ni reggae. Reggae ninausikiliza mara nyingi sana wakati mwingi ni wakati ninafanya usafi, wakati ninaosha vyombo, ninaweka wimbo wa reggae. Pia wakati ninafua nguo zangu, pale nimeekelea huo mziki wa reggae, wakati ninaosha nyumba, wakati nimetulia, ninausikiliza nyimbo wa reggae.